Mimi hupenda sana kutembelea makavazi ya taifa. Kuzuru makavazi ya taifa ni muhimu sana kwa sababu huimarishi utambulisho wa taifa. Husaidia kuhifadhi historia na urithi wa nchi, hutoa fursa za elimu na utafiti, huburudisha na kukuza utalii wa kitamaduni, na huunganisha vizazi na historia yao. Hivyo kukuza uzalendo na uelewa wa jamii.

Mimi ufanya mazoezi kila siku jioni, ninapotoka kazini. Mazoezi ya viungo ni muimu sana kwa hafya ya mwili na akili kwani uimarisha misuli na mifupa. Uwongezo uvumilifu, uboresha mzunguko wa damu, ulinda thidi ya magonjwa sugu kama kisukari na moyo, upunguza msongo wa mawazo, uboresha ubora wa usingizi, na uoangeza uwezo wa kufikiri na kumbukumbu, huku pia yakisaidia kuthibiti uzito na kuchelewesha kuzeeka kwa seli.

Mimi upendelea sana maali pa kimya. Maali pasipo kelele ni muhimu sana kwa afya akili na mwili. Kwani uruhusu ubongo kupumzika, kuboresha umakini, kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza ubunifu, na kuuruhusu mawasiliano ya kiroho kuwa wazi. Jamba nilalosaidia kutafuta majibu na suluhisho za matatizo, tofauti na kelele ambazo huzia uskivu na kufanya mawazo yatawanyike.

Naam. Mimi upenda sana kukimbia. Mi ukimbia kwa sabamu mbalimbali zikiwemo afya, mazoezi, burudani. Hau wakati mwingine kuepuka atari hau shida ingawa wakati mwingine, mimi ukimbia barabarani bila njia salama jambo ambalo huwa ni atari sana.

Kupumzika baada ya siku ndefu kazini kunahusisha, kuweka mipaka, kufanya mazoezi ya mwili na akili, kuchukuwa mapumziko mafupi wakatu wa kazi, kutenga muda wa burudani, na kujifunza kusema hapana ili kuepuka kuchoka. Hi usaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ustawi wako kwa ujumla.

Naam. Nimewaisafiri kwa ndege. Usafiri wa ndege ni muhimu sana kwa sababu ni wa haraka. Unaunganisha miji na nchi mbali mbali. Unafungua fursa za kiuchumi. Na hutoa uzoefu wa kipekee ingawa changamoto kama garama na usumbufu zipo. Lakini kwa ujumla uduma hii na inadhaminiwa sana kwa safari ndefu na fupi. Hasa pale ambapo njia za ardhini ndefu au ni ngumu kufika.

Kuna mambo katha ambao mimi huzingatia. Ninaposuluisha matatizo kazini. Kutatua makosa kazini kunausisha kukubali makosa. Kujifunza kutoka kwao na kuchukua atuwa za kurekebisha kama vile kuwomba msamaha au kurekebisha kazi usika huku ukizingatia ushirikiano na wenzako kujenga heshima na kutatua matatizo kwa huazi badala ya kuficha au kuongeza chuki kwani makosa ni fursa kujifunza na kukua.